Kompyuta yangu huwa naitumia sana sana kwa shughuli za kikazi. Maana shughuli nyingi za kikazi zinaitaji mimi kufanya, kurekodi ama kuandika nakala ama kutuma barua pepe na kupokea pia nakala kadha wa kadha hapa na pale. Pia kuna mazungunzo ambayo tunafanya moja kwa moja kupitia kwenye mtandao huwa natumia pia kompyuta. Kwahiyo kompyuta ni sehemu muhimu sana kazini kwangu nisipokuwa nayo huwa shughuli hazisongi ama siwezi nika fanikiwa kufanya kazi yangu jinsi ambavyo inafaa, kwahiyo nahitaji sana kompyuta ndo niweze kufanikisha ama kukamilisha kazi zangu hapa kazini.

Mimi nimimewai kufuga wanyama wengi tofauti tofauti. Cha kwanza nimewai kufuga kuku, kando na kuku nimewai kufuga paka, halafu pia nimewai fuga mbwa. Lakini kwa sasa sifugi hawa wanyama. Kwa sasa najishughulisha na kufuga ng'ombe na mbuzi. Kwa sababu hao ndiyo wanaleta manufaa. Ng'ombe ambaye namfuga kwa sasa hivi, inanisaidia na maziwa. Maziwa ambayo tunatumia huku nyumbani kama chakula, na ya ziada hua tunapeleka sokoni na ina tuzalishia kipato. Pia mbuzi wakati tumewauza sana sana juzi wakati wa sherehe za Krismasi tuliweza kuwauza mbuzi kadhaa, na walitupea mapato pia. Kwa hiyo nimewaifuga wanyama tofauti tofauti lakini kwa sasa nawafuga tu wanyama ambao wako na faida ya kifedha na chakula.